Sielewi inamaanisha ni uradi yaani hauko form yaani mungama uradi ni gani unacheki yeah kama sahii nimekuuliza kitu ama swali yeah na hujui rada ni gani ama hujui kitu yoyote kuhusiana na hiyo kitu unaniambia sielewi unafaa sielewi yaani mimi sina uradi yaani hakuna kitu yoyote najua yaani niko mbaya yaani sijui rada hapa so hiyo ndo mimi najua ka sielewi Muzika.